Kinachonifanya nicheke ni kusikia utani mzuri kuona watu wakifanya mambo ya kuchekesha bila kukusudia na kusikiliza hadithi fupi fupi za kufurahisha vitu hivi unipa furaha kupunguza mawazo na pia unifanya nijisikie huru na mwenye imani.

Napenda sana kukaa na kucheka na marafiki wangu ili kuondoa msongo wa mawazo pia kukaa pamoja na kuongelelea maisha unisaidia sana kufanya michezo au mazoezi, kutembelea maeneo ya burudani na kusoma pamoja ili kusaidiana na kujifunza vitu zi.

Kabla ya kulala, napenda kufanya mambo yafuatayo, kama kupunguza matumizi ya simu ili kuachilia mawazo kwa kusoma. Kitabu au kusikiliza muziki mpole. Ya pili kupanga shughuli za kesho ili nisipoteza muda. Na kuwa na utaratibu, pia napenda kufanya usafi wa usiku kama kuosha meno na kuoga. Ya mwisho ni kujipumzisha kwa kutafakari na kufanya mazoezi madogo madogo.

Na sana sana napenda kutumia zana ya simu ambayo hunisaidia katika mawasiliano pia kupokea ujumbe na pia simu ina nisaidia katika matumizi mbali mbali ya kila siku kufanya biashara pia imenisaidia katika masomo ambapo na sakura na kupata majibu ya maswali yanayo nilemia.

Ningependelea suruali kwa sababu ni rahisi kuvaa inafaa kwa shughuli nyingi na ni ya kustarehe zaidi. Pia suruali hutoa uhuru wa kutembea kwa urahisi na ni rahisi kuvaanisha na viatu au viatu vya mchezo.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona mafanikio madogo madogo yanayotokea kutokana na jitihada zangu pia kuniona nikifanya kazi yenye maana na yenye manufaa kwa wengine kuna ni inuwa moyo maneno ya pongezi mafanikio ya timu na malengo yalio wekwa wazi pia hunifanya niwe na hamu ya kufanya kazi.

Mnyama anayependa kufunga ni mbuzi kwa kuwa. Mbuzi huwa hawahitaji eneo kubwa. Wanaeza kufugwa katika kwenye maeneo madogo. Pia hula mimea mingi kwa hivyo kula majani ya mashamba ya kupanda hata mabaki ya chakula. Wanyama wanaowajibika kwa urahisi. Wanaeza kufundishwa. Wana roho ya ujasiri na mara nyingi huwa napenda kuchunga kadi. Mbuzi ana faida mingi kwa kuwa anatupa maziwa pia nyama na nikiuza napata mapato ya pesa.

Nasharehekea sikukuu kwa kukaa na familia na marafiki, kusherehekea kwa sala au ibada kulingana na siku ya sikukuu, na kufanya shughuli za pamoja kama kula pamoja, kucheza na kuimba. Pia mara nyingi tunapanga chakula maalum, kutengeneza mapambo na kusherehekea kwa kutoa zawadi au kuwasaidia watu wa jirani. Kwa mimi sikukuu ni wakati wa kushukuru na kuimarisha uhusiano wa familia.